Nasharikea sikuku kwa kunumuwa vinyuaji vizuri Zekura Kuwaita ndugu jamaa na marafiki wote kwa pamoja tukafuraie tukapige stori. Lekini pia tukakumbushane mambo yaliopita na namna ambavyo maisha yamaenda maisha ya sasa. Kwa hivyo kwa namna hiyo tunadivuwa tunasharikea.